Mara mingi na cheza na mtoto wangu ambaye ni anapenda michezo sana. Na tena wakati napokuwa na rafiki zangu tunataniana, tunafanya mchezo. Kwa hivyo hawa ni watu wawili ambao naweza cheza nao kwa sana.

Swali hii inakanganya kidogo. Maanake nina vitu mbili nafanya kwa sasa na kwa haya mawili naona na ya dhamani zaidi. Kuangalia ya kwanza nadhamini usani. Usanii imekua chombo muhimu katika maisha yangu ya kupata mapato. So imekua kazi yangu muhimu sana. Na usanii imenipatia platforms mbalimbali ya kuweza kujiendeleza na kujieleza katika jamii yetu ninapofanya usani napata fursa ya kufunza jamii kwa njia ambayo imekaribishwa na njia ambayo inaigiza. Kwa hivyo nafurahia kufanya usanii sana kwa hivyo na idhamini. Naipatia muda mwingi wakati wangu ili niweze kushiriki katika kazi ya usanii. Ya pili nadhamini kazi ya uandishi. Kwa maana na nafurahia sana wakati napofanya uandishi. Nahisi naweza kuweka mafikira yangu katika karatasi. Na kuyaweka chini ili niyahifadhi kwa matumizi ya mbele na hata kwa vizazi vinavyokuja. Kwa hivyo nadhamini tena sana kazi ya uandishi.

Ningependa kwenda sinema kila wikendi kama ingewezekana. Lakini huku kwetu sinema, bei za sinema ni ghali sana. Haziwezi ruhusu niende kila wikendi kulingana pia na mapato yangu. Kwa hivyo, nimeenda sinema, maishani mwangu nimeenda sinema mara chache sana. Haiwezi fika mara kumi. Lakini kama ningepata uwezo mimi ningependa kwenda sinema kila wikendi ili kutazama filamu kule. Sinema zina mandhari fulani unaweza kuona video ya hali ya juu yanaburudisha sana wakati unapoona na kusikiza video kwa zile vifaa vya sinema kwa hivyo, mimi ningependa kwenda sinema kila mara, lakini kwa sasa haitawezekana.

Changamoto kubwa zaidi naweza ona ni dhana ya jamii kuhusiana na kazi kama usanii, ama usanii kama kazi. Dhana hii inafanya nyanja ama sekta ya usanii haijanawiri kama sekta zingine kama udaktari ama zile za mainjinia. Maanake utapata hata wazazi ama mashule hazijatilia maanani kuweza hakikisha sekta ya usanii inanawiri na hii inaleta changamoto yao usanii kama kazi haipewi maanani sana katika mashirika tofauti tofauti ama mbalimbali. Hii inaweza inakuwa changamoto hadi katika usawazishaji wa mapato katika nyanja ya usanii.

Ripoti za kazi nazianda kwa wandishi nandika ripoti haya mara kwa mara na mara mingi pia haya ripoti neza pena kwa njia ya kueleza. Kwa hivyo inalingana na yule ambaye ametupatia kazi na ama ule mwenye ametuajiri kwa kazi jinsi yeye angependa kupata ripoti zake. Lakini kwa mara mingi nazianda kwa njiya wandishi na kuyapeana kwa njeya hipia.

La, sipendi kuoga kwa maji moto. Labda iwe ni moto kidogo tu, lakini si moto sana. Napata kuoga na maji baridi, inasaidia sana. Kufanya mwili ifeel vizuri, iweze kuhisi nafuu. Sana sana baada ya siku refu, ambayo umefanya mambo mengi na umechoka. Kuoga maji baridi mimi napata inapatia mwili afueni kuliko kuoga kwa maji moto. Maji moto ukioga unapata kuna uchovu fulani. Kama umeamuka asubuhi wataka kuenda siku yako. Mimi napata maji baridi ni bora zaidi unapata faamu zako zote zaweza kuamuka. Na kwa kutumia maji baridi unapooga. Kwa hivyo, kama niko na choice, mimi naeza chagua maji baridi.

Napenda kuona vipindi mbalimbali, lakini ile napenda zaidi inatengezwa na studio ambayo inaitwa HBO. Hii ni studio ya kiamerikani, na studio hii, kipindi hii inaitwa The Walking Dead. Napenda kuifuata sana sababu iko na hadithi tamutamu ambayo wakati ninapozitazama zinasisimua zaidi. Na zinaleta burudani. Kwa hivyo napenda kulitazama kipindi hiki cha walking dead.